Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni uendeshaji wa ndege. Hiyo ni kitu natamani sana na naona itakua umuhimu na umuhimu mkubwa sana maishani mwangu. Ni sijapata nafasi ya kuwai kujifunza lakini naedelea kuekeza ili nipate fedha za kulipa karo ya shule ili nieze kujifunza. Na nahisi wakati mzuri wa kuanzia ni baada ya kufikisha ile kiwango ya karo yenye inahitajika.

Ile study ambayo ni muhimu sana kwa kazi yangu. Ule ujuzi wa kuweza kunena na kuongea na kufikisha ule kuweza kuwasiliana na kupeana maelezo mazuri. Hiyo ustadi naiheshimu kwa hali ya juu sana.

Kwa ukweli, napenda kupanda mirima. Haswa kama ule murima mrefu duniani, nimeishi. Kupanda milima tofauti tofauti, lakini sijaeza kupanda ulevmulima mrefu duniani. Natamani siku ifike, nipate mafanikio nieze kutembea pale nchini. Uchina nieze kupanda uremurima mrefu duniani.

Natumia teknolojia ya sauti kwa umuhimu sana. Pale ninapoongea na nauliza maswali inajibiwa kwa sauti. Wacha kusoma kwa sauti. Kwa hivyo naeza sikiliza naezafanya kitu ingine. Nikisikiliza yale majibu najibiwa kwa sauti.

Haya yanaambatana kusoma na kuandika kwa mara nyingi ninajipata nikisoma hapohapo nasoma gazeti nasoma vitabu nasoma lakini unapata niko na kitabu ama daftari mahali ambapo naandika yale mageni nimeona yale mageni ukaribu sana yanafuatana yanaambatana kusoma na kuandika kusoma kwingi kuandika ni kuchache.

Jinsi ninavyopokea maoni kutoka kwa wengine. Nayapokea kulingana na vyenye swali ama jambo lilikuwa lakini ule uelewaji uko hali ya juu sana naelewa kwanza kwa nini mtu akaotoa maoni inakaa namna hiyo yeye kivyake angependa kutolewa maoni kiivyo na kama ni mimi ningestahili kukubali hio maoni kiivyo. Eh hio ndio njia mwafaka yenye natumia kupokea maoni ya wengine.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni ujumbe. Kama unapitisha ujumbe kwa njia inayofaa na tena njia inayoeleweka na mwenye unayekusudia kupata ule ujumbe, hiyo ndiyo kipaumbele ambacho nastahili kutazamia.

Kinywaji cha baridi nachokipenda, ni kahawa ile ya maziwa. Iliyopikwa na maziwa, ikaekwa tangawizi kidogo na sukari. Hio kinywaji nasikianga ikifukuza baridi sana mwilini. Hata kama ni msimu wa baridi, unajipata unatoa jasho. Halafu hile sukari inakusaidia kupunguza mafikra.

Kwa kweli nahitaji kuhifadhi vitu kadhaa zamani. Kwanza ni pesa. Pesa imekuwa kitu cha thamani sana kutoka utotoni mpaka huu wakati. Nimeishi kutamani na kujua pesa ni kitu cha thamani duniani. Pesa nina hifadhi vizuri hasa pale kwa akaunti na kuweka pesa na kuwekeza na inakuwa na faida.

Kama ninapenda kucheza michezo ya video kwa kweli ni ya kwamba hiyo michezo yanivutia sana unapata ile wakati ambapo nimechoka najihisi nimechoka ama tuko na mtu na na inakupea kutuliza kwa akili na kutuliza mafikira.

Pale ambapo natazama video mtandaoni pale katika youtube natazama kwa muda mrefu alafu kuna ule pale tunaita tiktok wako na video mingi sana hapo unajipata umetumia muda mrefu umepata aina mingi ya video zingine za ucheshi za kufurahisha za kufunza kwa hivyo.

Jinsi navyopenda kufanya na familia yangu kwa mara mingi napenda kuwafunza, napenda kuwaeka vizuri unapata nikiwalisha vizuri, nikiwapeleka, wakatulize, wakasome tena waweze kujielewa tena napenda kuwapeleka pale madhahabu madhabahuni. Wanaenda kumuabudu na kumshukuru mwenyezi Mungu kwa hivyo.

Inalingana wakati mwingine unajipata siku imekuwa ngumu kwa hivyo unajipata wakati unavyolala mwili unakuwa na ule uchovu. Unajipata hautaweza kuamkia mapema kwa hivyo unajipata umechelewa lakini kwa wakati mwingine unajiweza kupata hujachoka sana ama mwili imetulia umelala ya kutosha kwa hivyo hutachelewa unaamka unarauka mapema. Tayarisha haraka na umewahi masaa ni jua masaa ni mzuri.

Chakula cha jadi ambacho nakipenda sana ni muhogo. Muhogo ni moja ya zile chakula cha jadi nimeishi kupenda. Ambao umechemshwa ama umechomwa. Kwa hakika ni kikunywa na yale maziwa ambayo yameganda. Yale yamechacha haijawekwa sukari. Nakua ni chakula muhimu na chakula cha manufaa sana kwa mwili. Hauwezi liganisha na chakula ya kisasa, chakula ya siku hizi.

Jinsi ambavyo nashughulika na udhaifu wangu kazini. Mwanzo, nahakikisha ya kwamba, nimeweka mziki pale nyuma ya kazi, nikifanya kazi. Ili nisije nikapatwa na ule udhaifu. Ninasikiza mziki nikieza ni ndio masaa yenye hukua na changamoto kiasi, ukilinganisha na yale masaa ya asubuhi. Masaa ya asubuhi mwili unakuwa mchangamfu akili imechangamka. Hivyo napiga kazi kwa urahisi lakini ile masaa ya baada ya kukula kile chakula cha mchana napata mwili unaelekea kukuwa mdhaifu hivyo unabembeleza. Unaweka wimbo ili usije ukasinzia ama kulala.

Nala nini maramingi ya asubuhi? Mara nyingi nimeweza kukula mihogo na chai mkate na chai ama mandazi na chai yale mahamri wakati mwingi unapata ni rahisi sana kutayarisha mahamri ama kuchukua mkate unapika chai pekeyake unakulanisha na ule wakati unapata nafasi unachemsha zile mihogo ama zile viazi vitamu.

Kama napenda kukula popcorn hasa wakati nasafiri ile safari mrefu popcorn hukua chakula muhimu sana na tena ile wakati na ninapotazama zile movies zile videos unapata haswa wakati mko wawili ama watatu mkiwa na bakuli ya popcorn. Inakimbiza wakati muhimu na mnaeza kujiangalilia kwa mda mrefu. Kwa hivyo, mimi ninapenda haswa sana izo mahindi zinazo itwa popcorn.

Kama napenda kuvaa kofia ya mimi napenda kuvaa kofia sana inalingana either kama ni wakati wa jua ama ni wakati wa mvua wakati wa jua inanipa kivuli kwa macho kwa hivyo nakuwa sichomwi kichwa na jua na ile miale ya jua kama ni wakati wa mvua inani hakikisha ya kwamba sitapata kunyeshewa kwa nywele kwa hivyo kofia ni vazi muhimu sana kwa maisha yangu.

He ukweli ni kwamba picha zangu ninaweka mtandaoni kwa mara mingi najipata nimeweka pale tiktok pale facebook na sionangi ikiwa na shida. Inaligana ni picha inakaa aje borake uweke picha uko msafi ama picha ambayo itakupendeza ili ile recommendation zenye utapata kutoka hapo zisije ya za kuweza kuumiza roho yako.

Eh haswa mimi napendelea mwanga mkali wakati nipo gizani na mwanga wa kati wakati hakuna video nafanya ile iitwazo shooting sababu unapata ule wanga mkali unaficha hata kivuli lakini ule mwanga wa kati na mambo zinginezo napata ikifuatuliwa.

Kwa ukweli mimi mtu wa ubunifu nimebuni mambo mingi unapata pale kazini nimebuni ile jinsi kazi inavyofanyika zile njia zinazofuatwa vile wanavyolipa yote ni ubunifu kwa hivyo najiaminia kwa ubunifu na nitazidi kuwa mbunifu shukran sana.

Sera ambayo naona ikiwa muhimu sana ya kampuni ni ile sera ya uwekezaji na tena ile ya uuzaji na tena ile ya disiplini ati hakuna mfanyikazi anafanya ile mambo ambayo haiko kwa kisheria makatiba ya kampuni hizo ndizo nazo naona zikiwa sera muhimu sana kwa kampuni.